Napenda mtaa wa nyali ulioko mombasa kwa sababu ni mzuri wenye usafi na salama kwa wakazi wake. Wakazi wa mtaa huu wanashirikiana, wanaheshimiana na wako tayari kusaidiana wakati wa shida au sherehe. Pia napenda mazingira yake kwa kuwa yana miti na sehemu za kupumzika. Barabara zake ni nzuri na huduma muhimu kama maduka, shule na usafiri vinapatikana kwa urahisi. Zaidi ya yote mtaa wa Nyali hunipa hali ya amani na faraja. Jambo linalonifanya nijisikie nyumbani na kufurahia maisha ya kila siku.

Napenda kuchora sana kwa sababu ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu, mawazo na hisia zangu binafsi. Ninapochora na weza kuunda picha za wanyama, mandhari ya hasili, vitu vya kila siku na hata michoro inayotokana na mawazo yangu ya kipeke. Kuchora kuna nifanya ni jisikie mtulivu, furahi na nina hali ya amani ndani ya moyo wangu. Kwani wakati wote wa kuchora huwa ni kama nilivyo ndani ya dunia yangu mwenyewe Haida kuchora husaidia kuongeza umakini, uvumilivu na ubunifu wangu Kwani lazima nizingatie maelezo madogo na rangi ninazo tumia Zaidi ya yote burudani ya kufurahisha na yenye manufaa Kwani inaniwezesha kujifunza mbinu mpya za sanaa kuboresha ujuzi wangu wa kuchora na hata kuonyesha kazi zangu kwa familia na marafiki. Jambo linalo nifanya nijisikie fahari na kutia moyo kuendelea kujifunza kila siku.

Ili kuongeza uzalishaji wangu napanga muda wangu kwa uangalifu na kuhakikisha ninatumia kila dakika vyema. Kwanza ninaweka malengo wazi ya kila siku. Yaani mambo muhimu yanayohitaji kufanywa kwanza Pia napunguza vikwazo vinavyoweza kunisumbua kama simu au mitandao ya kijamii wakati ninafanya kazi Zaidi ya hayo, ninaweka mapumziko madogo ili kuepuka uchovu na kuhakikisha akili yangu inabaki makini. Pia ninatumia mbinu za kupanga kazi kwa vipande vidogo ili mambo makubwa yasibebewe mara moja. Jambo linalorahisisha kukamilisha kila kitu. Kwa kufanya hivi, naongeza ufanisi wangu napunguza msongo wa mawazo na kupata matokeo bora zaidi kwa muda mfupi. Ikiwa unataka.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika timu yenye watu mbalimbali. Nilijifunza kuwa kila mtu ana nguvu na udhaifu wake. Na ili kufanikisha kazi, lazima tushirikiane, tuheshimiane na kusikilizana. Pia nilijifunza umuhimu wa nidhamu na usimamizi wa muda. Kwani bila kupanga muda vizuri, kazi nyingi hazikamiliki kwa wakati.